Mafanikio nilioyapata kazini ni kuona kazi yangu inatimizwa kwa ufanisi. Nakumbuka nilipokuwa nikitengeneza website ya kampuni yetu nilizingatia kila undani wa html na css kuhakikisha muonekano na urahisi wa kutumia. Baada ya muda wateja wali thibitisha kuwa website hiyo ilikuwa rahisi na ya kuvutia. Na timu yangu ilinipongeza hisia ya kuona kazi yangu ikitenda matokeo chanya inanifanya nijivunie na kunipa motisha ya kuendela kuboresha ujuzi wangu.

Ninapo taka kustarehe napenda kufanya mambo madogo madogo yanayoniwezesha kupumzika mara nyingine nacheza muziki nikiwa peke yangu au kusoma kitabu kizuri wakati mwingine natembea kidogo nje kuangalia mazingira na kupata hewa safi hii unisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie upya tayari kuendelea na shuguli zangu za furaha.

Ndiyo nimewahi kufanya yoga na napenda sana. Nilianza mara moja nilipokuwa na hamu ya kupumzika na kuthibiti msongo wa mawazo kila wakati ninapofanya yoga nahisi mwili wangu unatunzwa na akili wangu inapata utulivu mara nyingine napenda kufanya yoga asubuhi mapema hewa safi ikiniingiza na jua likiwa hafifu jambo linalonifanya nijisikie tayari kwa kila kitu siku mzima.

Uwezo wangu wa ndoto ningependa uwe uwezo wa kujifunza haraka sana na kuelewa mambo magumu kwa urahisi. Napenda kujiona nikieza kuelewa lugha mpya teknolojia mpya huu ujuzi wa maisha kwa haraka bila kuhitaji muda mrefu wa mafunzo. Naweza pia kugeuza mawazo yangu kuwa matokeo halisi haraka kama mradi mpya au suluhisho la changamoto hii ingefungua milango ya ubunifu na kunisaidia kufanikisha ndoto zangu kwa haraka zaidi.

Napenda kucheza mpira sana hasa soka nakumbuka mara ya kwanza nilipokuwa na marafiki zangu shuleni. Tulicheza jioni zima bila kuchoka. Hisia ya kushinda, kushirikiana na wachezaji wenzangu na kucheza kwa haraka ilinifanya nijisikia furaha kubwa. Mpira sio tu mchezo kwangu. Ni pia njia ya kujenga urafiki kushirikiana na kupata afya njema.

Wakati ninapofanya kazi vizuri zaidi ni asubuhi mapema. Akili yangu huwa safi na nikiwa na nguvu na napenda kutumia muda huo kufanya kazi zinazohitajika umakini na ubunifu. Hali hiyo ya asubuhi hunifanya nikamilishe kazi haraka kwa ufanisi. Mara nyingine napata motisha zaidi, nikiona, mwanga, wa jua, ukianza kuangaza, jambo linalonifanya, nijisikie tayari kwa kila changamoto ya siku.

Timu bora ya mpira wa kiragbi wa kimarekani ninayoipenda ni New England Patriots. Napenda timu hii kusababu wanacheza kwa umakini, mshikamano wa wachazaji ni mzuri na mara nyingi huwa na mikakati ya kushangaza. Nakumbuka mchezo mkuu waliofanya dhidi ya timu kubwa ambapo walishinda kwa dakika za mwisho. Ilikuwa furaha kubwa kuiona mchezaji niliyempenda zaidi ni Tom Brady ustadi wake wa kupiga mabao na kuongoza timu, kila wakati timu yangu inapocheza naesesha huko na motisha na mara nyingine upande hisia za furaha na mshikamano kama ningekuwa sehemu ya uwanja.

Mafunzo ya kazi ya liyo nisaidia zaidi ni pale, nilipofundishwa jinsi ya kutengeneza na kuboresha website kutumia HTML, CSS na javascript. Kila somo lilinifundisha hatua kwa hatua kutoka kwenye muundo wa msingi hadi vipengele vya kupendeza kwenye tovuti. Na kumbuka nilipojaribu mradi wangu wa kwanza nilikumbana na chagamoto nyingi lakini mafunzo hayo yalinisaidi kuzitatua kuona mradi wangu ukitokea kwenye screen ilikuwa furaha kubwa na kunifanya nijifuvunie ujuzi niliupata.

Ninaanza mradi mpya wakazi kwa kupanga kwanza malengo na matarajiwa yake. Kisha napanga utafiti hili kuelewa vizuri changamoto na rasili mali zinazo itajika. Baada ya hapo, nianzia kugawanya kazi ndogo ndogo na kupanga muda wa kutekeleza kila hatua. Mara nyingine napenda kuanzisha mradi kwa kujaribu baadhi ya mawazo madogo kwanza kuna matokeo yakicha kuboresha kwa njia hiyo. Almradi unakuwa na muundo mzuri, ubunifu na matokeo bora.

Hapana siwezi kusema napenda kuvaa kofia mara nyingi. Mara nyingine nikivaa ni pale napenda kulinda nywele zangu au pale hali ya hewa inavyo fanya iwe rahisi. Kwa kawaida napendelea nywele zangu ziwe huru lakini kofia inaweza kuwa muhimu pale inavyohitajika.

Lugha ningependa kujifunza zaidi ni ki japani. Napenda sana tamaduni ya japani filamu zao na teknolojia yao na kujua lugha yao. Kunanisaidia kuelewa vyema watu na maisha yao. Kujifunza ki japani kungekucha na mtu mzuri lakini pia kuna nipa furaha kubwa na kunipanua mtazamo wangu wa kimataifa.

Najistawisha wakati walikizo kwa kupanga shughuli zinazofurahisha na kupumzisha mara nyingi napanga safari fupifupi ya kutembea na familia na marafiki wakati we mwingine napenda kukaa nyumbani, kusoma vitabu, kuangalia filamu au kufanya mazoezi kidugo ya coding na pia mazoezi ya kimwili. Na kumbuka likizo ya mwisho ya nipoenda kwenya mlima, tukipiga picha, kucheka na kushiriki chakula kizuri ilikuwa furaha kubwa kwa hivyo. Likizo ni wakati wa kupumzika, kufurahia na kujiandaa kupata nguvu mpya kwa siku za baadaye.